Mimi ninapendelea sana mahali pa kimya kwa kuwa sipendi kelele mingi. Mimi ni mtu ambaye sipendi kujihusisha na mambo mengi na ni mtu ambaye ninapenda kutulia sana kwa hivyo ninapenda mahali ambapo pana kimya na mahali ambapo pana utulivu

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati wakati ninapoiona pale ya angani ninapenda wakati ambapo ninaweza kuiona rangi ya samawati pale angani, kwa kuwa ninajua hiyo ni siku ambayo itakua na hali ya anga mzuri kutakuwa na jua na nitaweza kujibamba nikiona siku kama hiyo.

Ninapenda kutumia chai wakati wa asubui ninapokuwa nikienda kazini ilahali wakati wa mchana ninapenda kutumia kahawa inayeweza kufurahisha akili yangu na inaweza kunipa motisha ambao nitaweza kufanya kazi yangu bila kuhusishwa kwa mambo yeyote.

Ndio. Mara kwa mara ninaweza kusoma gazeti ili kujua yanayojiri hapa nchini. Pia ninaweza kusoma gazeti ili kuona mambo ya kidemokrasia inayoendelea hapa nchini ya gazeti ni nzuri kwa kuwa unaweza kutuliza akili wakati unapolisoma.

Ndiyo, wakati wa Jumapili au wakati ambapo ninaweza kuenda mahala pa ibada ninaweza kutoa sadaka ili kuendeleza mambo ya Mungu. Wakati ambapo pale kwenye jamii kuna mahali ambapo kunahitajika msaada mimi ninaweza kutoa michango kwa hali ambayo Mungu amenisaidia.

Timu ambayo ninafuatilia ya michezo ni timu ya kandanda inayokua pale Marekani timu kwa jina Manchester United ni timu ambayo nimweza kufuata kwa muda mrefu sana na ni timu ambayo inanifurahisha sana wakati tunapokuwa tunacheza ina wachezaji kadhaa ambao ninapenda sana na ninaweza kununua shati zao za kucheza ili kujifurahisha.

Ni chakula ninachokula mara nyingi mchana mimi ninapenda sana kula ugali kwa nyama chakula ambacho kinanipa nguvu ya kuendelea na kazi na ni chakula ambacho ninapenda kwa sababu ni chakula ambacho ni kitamu sana.

Nina japa nyumbani nina wanyama tofauti tofauti. Nina paka kwenye nyumba na pia nimefuga mbwa pale nje. Ninawapenda wote kwa kuwa wote wananipa mambo tofauti tofauti. Mbwa yuanipa usalama mzuri kwenye nyumba na paka anaweza kunisaidia kufukuza panya kwenye nyumba.

Zoeya nzuri nililolijenga ni zoeya la kuweza kufanya usafi wakati ambapo niko nyumbani, ninaweza kufanya usafi kutoka kwenye nyumba ndani na pia kusafisha uko nje mazingira yetu, mimi pamoja na familia yangu, ni zoeya nzuri na ambalo linatuwezesha kuishi vizuri kwa usafi.